Ndiyo napenda kunywa masiwa kwa sabu ni inafilututisho mingi kama proteini, kalsyamu na vitamini D. Vitamini D ambayo ni muhimu kwa afya ya mifupa na meno. Pia masiwa yanaeza kunywewa peke yake. Peke yake wa kutumika kwenye chai uchi au finyuaji vingine.

Ndiyo kupanda milima ni shuguli za kusisimua na yenye faida nyingi husaidia kuimarisha afya ya mwili kuongeza nguvu na pia ni njia nzuri ya kupumzika na kufurahia mandhari ya asili pia kupanda milima kuna hitaji uvumilivu na hujenga nidhamu ya kiakili.